Kama napenda kukimbia, jameni mie sipendi zoezi la kukimbia. Maana, maanake, kukimbia kunafanya roho inakimbia kwa haraka, tena kifua, kifua, kifua hivi kidogo kidogo kisha anza kuuma. Kwa hivyo, zoezi la kukimbia, si jambo ambalo mie napendelea. Hee, sipendi kukimbia kabisa.

Aina gani ya filamu unazipenda? Aina ya filamu ambayo ninapenda inaitwa filamu za mapigano ambapo unapata pengine inaanza kuna watu wabaya ambao wameteka mji, wameteka watoto, ama wameteka watu wazuri. Alafu kisha kunatokea mtu ambaye ako na nguvu na ako na kipawa cha kufanya ile kazi ya kuweza kuwaokoa watu ambao wametekwa nyara kutoka kwa watu wabaya. Kwa hivyo katika harakati hiyo ya watu wazuri, kuenda kupata watu wabaya na kuwatoa watu wazuri ambao wametekwa nyara kutoka kwa mikono ya watu wabaya, kuna kuwa pale kuna malumbano, kuna kuwa watu wanapigana, watu wanatumia silaha, ndio maana inaitwa filamu za mapigano. Hizo ndio filamu ambazo napenda, bora iwe ni nzuri inapendeza na mapigano yake, si mabaya sana.

Je, napenda kwenda pwani. Aha. Mahali ambapo mimi upenda zaidi kwenda likizo ni pwani. Kwamaana mandhari ya pwani ni tofauti, kuna maji, kuna bichi, vyakula ambavyo ni tofauti sana na vyakula ambavyo twala kawaida. Kwa mana kule ni pwani, kuna waswahili, kuna samaki aina tofauti, kuna mahali kwingi kwa kutembea, sana sana kule kwenye bichi, kwahivo mie napenda sana kwenda pwani, ningekuwa na hela, kila likizo ningekuwa naenda pwani.

Napenda kuvaa nguo za aina gani? Mi hupenda kuvaa nguo za aina ya kitenge. Maana ya kitenge itakuwa ni kitambaa ambacho kimetengenezwa na waeza kujishonea vazi ambalo unataka. Ukitaka vazi fupi, ukitaka vazi ndefu, ukitaka mikono wazi. Niko na huo uhuru wa kuchagua ni vipi nitashonesha kitenge changu. Kwa hivo hiyo ndio vazi ambalo napenda kuvaa tena kwa sana. Unaezaenda nayo sherehe, wakati mwingine unaezaenda nayo kazini. Kwa hivo ni vazi ambalo unaeza livaa mara kwa mara.

Kama ni napenda asali. Kwa kweli ninapenda asali. Asali inatumika kama dawa. Wakati nasikia kifua ama homa nachanganya asali na ndimu na vitungu kisha nakunywa ile maji pia asali hutumika kwa urembo wakati ambapo uso umekunyata. Ukipaka asali kisha upate kusuguwa na sukari utapenda, na muhimu kula asali kila siku kamata kijiko kimoja cha asali. Asali ni dawa na pia kuimimina kwenye mkate. Asali ni tamu kuimimina na pia kwa mambo ya urembo na pia ni asali ni dawa.

Ninakaa hadisaa ngapi usiku. Wakati mwingi mi ulala ukaa hadi saa saa nne na nusu ikienda sana saa tano. Itategemea pengine nikona kazi nataka kukamilisha au kuna filamu na tizama au kuna kitabu ninasoma inalingana. Na pia kama ni napata kua mka mapema kwa anjili ya kazi a ma kutayarisha watoto kwenda shuleni, itabidi ni lale mapema ili pia niweze kua mka mapema. Kwa hivyo italinga na nashunguliza za siku ambayo inafuatilia.

Makitabani mara ngapi. Kwa kweli, mimi kuenda kwenye makitaba ni nadra sana. Sii kwa sana utanipata nikienda kwenye makitaba. Pengine wakati ambapo ninafanya utafiti fulani na ni mambo ambayo sijapata mtandaoni huo ndio wakati utanipata nikienda kwenye maktaba. Hidi kwa mana kule kwenye maktaba kuna vitabu ambavyo ni viajadi na vina mambo ambayo ningependa kutizama. Kwa hivyo ni nadra sana. Lakini wakati ambayo nafanya utafiti na unahitaji nipate mambo ambayo niya hapo kale huo ndio wakati ambayo ninaenda kwenye maktaba.

Ninalala masaa mangapi kwa kawaida. Kwa kawaida, mimi hulala kama masaa sita hivi. Wakati wa kutoka jumatatu hadi ijumaa lakini siku kama jumamosi, ninalala hadi masaa saba ama sana sana masaa saba. Kwa hivyo kutoka jumatatu hadi juma kwa mara mingi mi hulala masaa sita.

Ningependa kujifunza nini kipya? Jambo ambalo ningependa kujifunza ambayo ni kipya ni mambo ya teknolojia. Kila wakati tunapata kuna mambo mapya ambayo ya natokea ya ki teknolojia. Kama sasa kuna mambo ya AI pia kuna mambo ya cyber security So mambo ya kama ya cyber security jinsi ya kutunza watoto ama watu kwenye mitandaoni. Hayo ndio mambo mbayo ninge penda kujifunza kwa sasa.

Shughuli ambayo hunipendeza mimi ni wakati ambapo ninatumia wakati, kukaa pekeangu, kama nataka kusoma kitabu, kama ni kuenda matembezi ama walk, kuenda mahali ambapo nitapumua hewa safi, mahali ambapo hamna kelele. Kwaivo, jambo ambalo hunipendeza ni wakati ninatumia muda. Kwa mimi mwenyewe kupumzika wakati wa mapumziko.